Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi hula chakula na kupumzika ili nipate nguvu za kuendelea na shughuli za mchana. Mimi pia hujumuika na wafanyikazi wenzangu ambao huwa tunapiga gumzo pamoja. Kujumuika nao hujenga mahusiano mazuri kwani sisi hupeana mawaitha na kuzungumzia mada tofauti tofauti. Badaye, mimi huangalia ujumbe na kupanga ratiba yangu vyema.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili kwa muda wa saa moja kila siku. Mazoezi haya mimi ufanyia nyumbani ambapo mimi huwa na mwelekezi wangu. Mazoezi haya hunisaidia sana kwani mimi hupumzisha akili. Afya yangu huimarika kwani mimi hula chakula ambazo mwelekezi wangu amenipea.

Mimi napenda kujifunza mambo mapya kwa kuelewa msingi wake kwanza, sio kukariri tu. Napenda kutumia mifano alisi na kufanya mazoezi ili kuelewa vizuri. Pia, mimi huuliza maswali mengi kama kwanini hii inafanyika au hii tanisaidiaje ili kuona picha kubwa. Ninarudia kile nilicho jifunza na mara nyingine hujaribu kufundisha wengine kwani hii inanisaidia kukumbuka zaidi. Makosa ya inanisaidia pia kujifunza na kuboresha njia zangu. Kwa ujumla napenda kutumia mchanganyiko wa kusoma, kufanya vitendo na kuuliza maswali ili kujifunza kwa kina na kwa ufanisi.

Ninapenda shirika langu kwani linathamini wafanyakazi wake na inahimiza maendeleo ya kila mmoja. Kila siku, napata fursa ya kujifunza ujuzi mpya na kukua kitaluma kupitia mafunzo na miradi ya kipeke. Mazingira ya kazi ni rafiki na yenye usaidizi jambo ambalo hufanya tuwe timu yenye mshikamano na yenye motisha ya kufanya kazi kwa bidii. Pia napenda kuwa shirika linamsisitizo mkubwa juu ya ubora wa huduma na kuridhisha wateja Jambo linalo nifanya nijivunie kazi yangu na michango yangu Kwa jumla ninapenda jinsi shirika linavyo weza kuunganisha malengo ya kibinafsi na ya kikampuni na kunifanya nijisikie muhimu na kuhusika kikamilifu katika mafanikio ya shirika.

Ndiyo ni mewahi kufuga mnyama na mnyama ambae nimemfuga ni ng'ombe. Kuhusu ng'ombe wanahitaji nafasi kubwa ya kutembea na chakula chenye virutubisho vya kutosha kama majani na mahindi. Pia ni muhimu kuangalia afya yao mara kwa mara na kuwapeleka kwa daktari wa mifugo pale inapohitajika. Kufuga ng'ombe kunalazimisha nidhamu na kupanga muda vizuri kwani wanahitaji huduma kila siku. Kwa ujumla kufuga ng'ombe kumenifundisha uwajibikaji upendo kwa wanyama na ustahimilivu. Pia imenisaidia kukuza ujuzi wa kilimo na ufugaji na kunifundisha umuhimu wa kujali wengine hata wanyama.

Kumbukumbu, nzuri kutoka utotoni ni pale baba yangu alipoleta radio nyumbani. Aliweka muziki na sisi sote tukaanza kucheza kwa furaha. Kila mmoja wetu alijaribu kutoa mitindo yake, tukajumlisha na kucheka kwa pamoja. Baada ya kucheza, tulifurahia chakula kitamu kilichopikwa nyumbani, kilicho jumuisha pilau na chapati. Baada ya kukula tulikaa pamoja kuona filamu na kuendelea kufurahia siku hiyo. Ilikuwa siku ya furaha isiyo na kifani na bado nakumbuka hadi leo jinsi tulivyocheka tukacheza na kushirikiana kama familia.

Ninahifathi data yangu kwenye kompyuta yangu ya kibinafsi na kwenye huduma za wingu. Ndani ya kompyuta napanga faili zangu kwa kategoria ili niwezi kuzipata kwa urahisi na pia kuzuia kupotea kwa taarifa muhimu. Kwa upande mwingine, kutumia uhifadhi wa wingu kunanipa uhakika kwa kuwa data yangu haipotei endapo kompyuta yangu itashindikana kufanya kazi. Pia mara kwa mara hufanya backup ya data muhimu kama vile nyaraka za kazi, picha na faili binafsi. Hii njia ya kuhifadhi data inanisaidia kuhakikisha usalama na urahisi wa kupata taarifa wakati wowote ninapohitaji bila hofu ya kupoteza habari muhimu.

Napenda kutumia muda na familia yangu, kwa kushiriki mlo pamoja, haswa chakula cha jioni, ambayo sisi hupata muda wa kupiga gumzo, na kuongelea mada tofauti tofauti. Baadaye, tunaweza tazama filamu pamoja, na hii hujenga mahusiano bora kati yetu. Jumapili, sisi huenda kanisani ili kukuza imani zetu pamoja na badaye, sisi huzuru mbuga ya wanyama pamoja ili kujionea mandhari mazuri. Hii, huimarisha umoja, na huleta upendo katika familia.